Mimi nina mapenzi makubwa sana na vipindi vya ukulima kila ninapoketi mbele ya televisheni na kuona udogo ukigeuzwa na mbegu zikichipua mimi huhisi msukumo wa ajabu wa kutaka kuungana na ardhi. Navutiwa sana na jinsi wakulima wanavyopambana na hali ya hewa wakitumia ubunifu na uvumilivu mingi ili kuhakikisha dunia inapata chakula kwangu mimi kuona mchakato mzima wa tunda au zao tangu likiwa mbegu ndogo hadi linapovunwa, kunanifundisha subira na unyenyekevu kipindi cha ukulima si burudani tu kwangu bali ni darasa la maisha linaloonesha utajiri wa asili uliopo mikononi mwetu tukitunza vizuri.

Mimi nina mapenzi ya dhati ya kuandika kwa mkono kwangu mimi, hii ni mchakato wa kipekee unaounganisha mawazo yangu na karatasi kupitia mtiririko wa wino. Jambo ambalo hunipa utulivu na muda wa kutafakari kila neno ninaloliandika. Tofauti na kompyuta, kuandika kwa mkono kunanifanya nihisi mguso wa kibinadamu na sanaa katika kila herufi. Ikiamini kuwa maandishi ya mikono hubeba hisia ya ukweli ambayo mara nyingi hupotea katika ulimwengu wa kidijitali.